Unapenda kucheza na watoto naam kucheza na watoto ni jambo la kuvutia mmh yaa ni hata kwenye biblia mungu alisema tuwe kama watoto kwa hivyo unapochezo ka na watoto unapata kujifunza jinzi ya kuwa mpole jinsi ya kuwa mwaminifu ni jinsi tu ya kuishi maisha yenye kama mtoto na kuishi na ile furaha ambayo watoto wanayo unapata kujua wana wanai wanaifanikishaje naam.

Jee unapenda kuimba? Napenda kuimba ninapo fanya kazi zangu nyumbani, kama wakati nimeenda kanisani ni kipindi kinacho nivutia zaidi kwa vyote. Nikipindi cha uimbaji, napenda sana uimbaji maana ni njia moja ya kufika, kufikia kina cha roho yako na kuweza kujielewa unavyo fikiria nikiwa amkio nimekasirika au nikiwa nikona hasira huwa naimba nyimbo ambazo zinanisaidia kupona roho.

Unapendelea kitanda kigumu au kizuri. Ah nani anayependelea kitanda kigumu jamani? Unapendelea kitanda kizuri kitandani ndio ambapo ninapopata ninapopata ninapopata fikira zangu zile nzuri kabisa ndio ambaza doto zangu zinaanzia kwa hivyo ningependa kitanda kizuri ili niweze kupata mafikra masafi yaani nitakapopata hela hivyo kitu cha kwanza ambacho nitanunua ni kitanda kizuri kwa hivyo.